Napenda zaidi kusimamia kuliko kusimamiwa kwa sababu kuna nipa nafasi ya kuongoza wengine, kuwashauri na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi zaidi. Ninapofanya kazi kama msimamizi najifunza kuwajibika, kusikiliza mawazo ya wengine na kutatua changamoto kwa busara. Hasa hivyo inafanya niwe tayari pia kusimamiwa pale inapobidi kwa sababu kunanisaidia kujifunza kutoka kwa watu wengine na kupata uzoefu zaidi.

Maranyingi nimetumia programu kama Whatsapp kuwasiliana na marafiki na familia, Facebook na Instagram kwa ajili ya burudani na kupata tarifa, na YouTube kutazama video za elimu na burudani. Pia mimi utumia Google kwa kutafuta habari na kujifunza mambo mapia. Wakati mwingine natumia programu za kusikiliza muziki ili kunituliza na kunipanguvu bada ya siku ndefu.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mammo kama kula pamoja, kuzungumuza kuhusu siku yetu na kushiriki hadithi na vichekesho. Pia, tunapenda kutazama filamu, kusikiliza muziki au kwenda matembezeni, mwishoni mwa wiki. Wakati mwingine, tunasaidiana katika kazi za nyumbani, jambo linalotufanya tuhisi pamoja. Muda ninaotumia na familia yangu hunipa furaha faraja na tuseme mguvu ya kwendelea na maisha.

Nina fikiri kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Ni mawasiliano mazuri, heshima, kati ya wafanyakazi na ushirikiano. Pia ni muhimu kuwa na uongozi bora, usawa na kutambua juhudi za kila mtu. Mazingira safi, usalama na ratiba nzuri ya kazi husaidia kuongeza morali. Wafanyikazi wanaposaidiana na kusikilizana na tuseme kutatua matatizo kwa amani kazi hufanyika kwa ufanisi na furaha zaidi.

Kila ninapoamka asubuhi kwanza naosha uso na meno ili kuamka vizuri. Baada ya hapo mimi huwa ninakula kifungua kinywa cha haraka kama chai na mkate au matunda. Kisha napanga siku yangu nikitayarisha mambo ya muhimu ya kufanya kazini au shuleni. Mara nyingi napenda kuchukua muda kidogo kufanya mazoezi au kutembea ili kuamsha mwili na akili hatimaye ninaanza kazi zangu za siku nikiwa nimejitayatisha vilivyo.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa mara kadhaa na ilikuwa ni uzoefu mzuri sana. Nilifurahia upepo mwanana, mandhari ya kuvutia na sauti ya maji yanayokuwa yakitiririka. Ilikuwa nafasi nzuri ya kupumzika, kupiga picha na kutumia muda na marafiki au na familia. Kutembelea ziwa hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili.